Napenda kutazama michezo haswa mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Michezo hii inanifurahisha kwa sababu inanileta karibu na marafiki na familia. Hunipa burudani na hunifundisha umhimu wa nidhamu ushirikiano na ushindani wa haki.